Harufu ninayo ipenda. Kuna aina tofauti tofauti ya harufu. Harufu kama harufu ya manukato, harufu ya maua kama waridi au jasmini, harufu ya sabuni, pengine ya kufulia au ya kuogea, kuna harufu ya asili ambayo inaletwa na mvua kutaka kunyesha, na kuna harufu ya chakula kizuri, kama chapati, pilau, keki au mkate. Bahadhi ya haya harufu ni harufu nzuri sana, lakini kati ya hizo, harufu ninayo ipenda ni harufu ya manukato sana sana, au harufu ya maua.

Tathmini ya kazi husaidia kupima jinsi kazi inavyo fanya. Mimi hupenda sana tathmini ya kazi. Inapofanywa mtu hupata kujua kwa ama kama malengo ya kazi ya natimizwa. Pia tunapata kujua nguvu au udhaifu uliopo kazini. La tatu husaidia maeneo ya nayo hitajikuboresha. Na lamwisho, uwa inasaidia kama kujua, kama mfanya kazi, anahitaji mafunzo zaidi au yupo sawa.

Meme hupenda sana kunywa maziwa, manake kunywa maziwa inafaida mingi sana kwa mwili, kwanza hujenga misuli, yana proteini muhimu kwa mwili ambayo yanasaidiana misuli, pili huboresha afia moyo, na pia huimarisha mifupa na meno, pia huimarisha kinga ya mwili na mwisho hutoa nishati. Kwa jumla, kunywa maziwa husaidia mwili kwa afya njema na nguvu pia na ndio maana mimi hupenda sana kunywa maziwa.

Kati ya kumka na jua na kulala mapema, ninapenda lipi. Kati ya haya mawili, mimi hupenda kulala mapema. Kulala mapema ni msingi wa afya njema na maisha bora. Kulala mapema husaidia na kuboresha ngozi, kuboresha afya ya mwili, kupunguza hatari za magonjwa, kupunguza msongo wa mawazo mengi, huimarisha kinga mwilini, huongeza umakini na nguvu, haswa unapokuwa kazini. Ndiyo maana kati ya kuamka mapema na kulala mapema na kuamka na jua, mimi hupenda sana kulala mapema. Maana ina umuhimu mingi sana.

Kuna aina tofauti tofauti ya mikutano. Kama vile, mkutano wa kawaida hufanyika mara kwa mara kujadili maendeleo ya kazi. Kuna mkutano wa dharura ambao hufanyika ghafla kushugulikia tatizo la haraka. Kuna mkutano wa mafunzo kwa kutoa elimu au ujuzi mpya. Kuna mkutano wa ushauri, huu huwa ni mkutano wa kutoa maoni. Kuna mkutano wa bodi, huhusisha viongozi wa kampuni. Kuna mkutano wa mtandaoni, ambao hufanyika kupitia simu au kompyuta. Mkutano uwa ni tofauti tofauti na mikutano yote huwa na malengo yake. Kati ya haya mikutano, mikutano ambayo mimi hunifurahisha ni mkutano wa elimu. Maanake, napenda elimu sana na hunifanya nipate kujua ujuzi mpya.

Kati ya maji ya moto na maji baridi, mimi hupenda sana kuoga kwa maji ya moto. Mimi hupenda maji ya moto kwa sababu huongeza hali ya utulivu. Pili, husafisha ngozi vizuri. Na pia, hupunguza mafua na baridi. Pia, huboresha mzunguko wa damu. Hutengeneza mwili au misuli. Na pia, hupunguza msongo wa mawazo na husaidia kulala vizuri. Ndiyo maana, mimi hupenda sana kuoga kwa maji ya moto.